Napenda kutumia muda wangu na familia yangu kwa maongezi bora. Tunaongea vile tunaishi na familia yangu vizuri tunaelezana. Tamaduni na milazetu vile inafaa hii na hii wepuke na watu wengine wajanja So lakini hawa familia yangu inanieleza kuwa mazumuni yako ni hii na hii.

Program ya simu na yotumia kila siku ni kama vile Wozapp. WhatsApp naitumia kwa mawasiliano bora na wenzangu. Naitumia kama kupigia watu wenao fanya nao kazi na wazazi wangu ili inanifanikishia mawasiliano yangu kwa haraka sana na naipenda sana.

Napenda kuongea kwa sababu kuongea inaeleza madhumuni fulani, naongea na watu tunaelawana vizuri na hao watu na napenda kuongea kwao sana, inanifunza mambo mingi kuishi na watu vizuri, kuheshimiana nao hadi madhumuni mengine na mengineyo.

Uzoefu wakazi ni nao ni ule wa kuendesha gari. Nimejifunza na nimezoea katika kila kitu ni kifika barabara. Naona barabariko. Nyue napita kila mahali vitongo jini, siki jijini, si mtahani kila mahali na papasa vitongo jini kama kwangu tu.

Nimewai vaa mi wani siku yangu ya kwanza, but lakini nilisumbukana kuona, niliona vimuli muli, ninapoangalia mbele hivi naona tumashimo, siku waifurahia kuvaa mi wani, ilinisumbua sana, yaa, hiyo miwani ilikuwa mbaya sana hiyo siku.

Napenda sana kusoma maoni mitandaoni kwa sababu napata yale maoni yananisaidia na yananipa maharifa mengi sana. Natumia yale maharifa yananisaidia kuhishi na watu pale mjini na yatumia kama mahadili yananipea mahadili mema mimi.

Ningependa kuona maendeleo kama haya. Watu wakuwe na ma heshima mzuri. Kila mtu mtoto mdogo a heshimu mtu mkubwa. Hiyo jamii itaendelea vyema sana kama heshima itakuwa.

Napenda kuvaa nguo za aina ya official. Hizi nguo nazipenda kwa sababu ni mtindo mwema. Unavaa nguo una onekana mtu mwema sana. Onekani kafiri kabisa au mwizi. Napenda hizi nguo kwa sababu ni nguo ya heshima na iko na maadili mema.

Napenda sana kuimba. Kuimba ni sehemu ambayo inanifurahisha katika maisha yangu sana. Inafanya nikuwe na furaha kila siku. Ninapoimba muziki wangu. Nafurahia na naongeza maisha yangu na hata wenzangu wenye wako nyumangu wanafurahia sana. Wananishangilia, wananipa mazawadi.

Harufu ninayoipenda niya manukato. Manukato hunukia vizuri na naipenda sana. Hunukia poa, ninapo nusia, nasikia kama niko ulayani. Yani niapo sikia hile harufu na jawa na fura tuputupu.

Navaa saa kila siku na napenda kuvaa saa. Kwa maana ni napo vaa saa inanisaidia kuangalia wakati. Inanisaidia sana kila siku. Napenda kuvaa saa sana juu inanisaidia sana.

Napenda kuendesha baiskeli kwa sababu nafurahia sana kuendesha baiskeli ni kama najifurahisha hiyo masaa ni ya kufanya mazoezi kidogo mwili ichemke, misuli ichangamke na nifanye vitu zangu kwa hiyo siku zikue rahisi sana.

Napenda kutumia video sana kwenye mawasiliano kwa sababu naona ile mawasiliano yenye naongea na wewe ni muhimu sana. Hiyo wakati tunaonana sura kwa sura. Hakuna kueleza uongo hiyo time, hiyo masaa ni ya ukweli peke yake. Hakuna venye utanidanganya.

Kwa kazi, dharura inapotokea nashughulikia kwa dharura, kwa sababu inaeza niharibia kazi. Ninapoishughulikia kwa haraka ipasavyo, inajenga uhusiano mwema na mkubwa wangu. Inafaa niende kwa dharura mbio sana, ndo nijenge uhusiano mwema.

Nimewai kulima. Nime lima shamba eka moja. Nilipo lima. Nilisikia kuchoka sana hiyo siku. Sikuwai fanya kazi ingine tena. Na kulima ni baadhi ya mavuno katika maisha yangu sana. Imenisaidia sana katika ulimwengu huu. Na saa tunavyoongea hivi niko na mahindi gunia saba.

Njia ninayo tumia kupumzika. Ninapo pumzika, natumia meditation yangu vizuri. Nasikia muziki wangu pole pole, pole pole nikiwa nimepumzika kwa kivuli. Katika muda unaochukua na chukua masaa ma tatu hivo kupumzika. Ninapo pumzika hivo na shiriki na kucheza mziki kidogo napumzika na lala.

Sipendi kuvaa vipuli. Kwa sababu vipuli mimi navichukia sana. Zina nikivaa vipuli nasikia kama zinanyonga tu. So lazima maana kwa mimi. Nasikia ni zinatumika kama pambo lakini mimi sizipendi hizo vitu hata kidogo.